Naam napenda kuangalia nyota kwa sababu nyota ni inapendeza macho kutazama na pia wakati napotazama huwa naskia akili yangu imetulia ninatuliza mawazu yangu nawacha kufikiria maneno mingi kwa sababu ya amani nayopata nikitazama nyota na pia wakati napotazama nyota huwa naskia kanakwamba ninaweza kuwaza maneno mazuri, kuhusu maisha yangu na ninaweza kujua kama wakati niko na wasiwasi ninaweza kujua vili ambavyo nitatulia kabisa kabisa.